Mimi siku kuu jinsi ambavyo napenda kusherekea mimi napenda kuenda tuu na marafiki. Tunatulia. Yaani kule tu kutulia na pia tunakula nyama ama pia tunakula ugali kwa nyama yaani kule kutulia na marafiki na pia napenda kuenda kwa familia na tunatulia kwa sana napendelea sana.

Mimi kwa sana napenda sana kuandika kwa kompyuta. Napendelea sana nikiandika kwenye kompyuta kuliko kuandika kwa mkono lakini wakati mwingine pia wakati ambapo nasoma napendelea sana kuandika kwa mkono naandika kwa mkono ili nisiweze kusahau kama kile ambacho nimekiandika nikikumbuke wakati ambapo nimeandika kwa mkono mimi hukumbuka kwa sana.

Jinsi unavyopunguza matumizi ya plastiki. Nahakikisha kuwa kila mahali ninapokwenda yani kuna zile sheria ambazo nimefuata kwa mfano hakuna kutumia karatasi za plastiki. Napendelea sana kuonyesha watu kufuata mfano yani wasipenda sana kutumia plastiki.

Nam ninapenda sana mziki wa jadi ya ni ule mziki ambao ulikuwa mziki ambao umetulia. Napenda sana kusikiliza ule mziki kwa sababu wanatuliza akili angu wakati mgine. Na pia wakati nakuwa na waze wangu wanapenda sana kuweka mziki ya jadi na tunasikiliza kwa pamoja. Naeza sema kuwa ni wao walinifunza kusikiliza miziki ya jadi.

Mimi muda wangu wa mbure kwa sana napenda sana kutumia ni kiwa nimetulia. Yani wakati ambako tunaita kwa kuluga ya kimome Meditation yani wakati ambako akili nataka tukutulia. Nimeketi na kahawa yangu maali nanywa kahawa nimetulia tuakili metulia. Nimekiti chini ya wakati ambako nimekiti chini ya mti hewa safi na nipigi na pia nimeshika kitabu nasoma kitabu ili akili tukiwa metulia.

Mimi ninapokuwa na familia yangu, napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu wao ndiyo msingi wa furaha yangu. Moja ya vitu tunavyopenda kufanya pamoja, ni kusafiri na kwenda mapumzikoni ili kuona maeneo mapya. Tunapenda sana kuona siku za pamoja nyumbani, kwa ajili ya kupika vyakula mbalimbali na kula pamoja huku tukicheka na kusimuliana hadithi. Nyakati nyingine, tunajumuika kucheza michezo ya bodi au kutazama filamu ya kuvutia. Shughuli hizi zote zinatusaidia kuimarisha mahusiano yetu na kutengeneza kumbukumbu nzuri ambazo tunazithamini maishani yetu yote. Kwangu mimi, muda na familia ni thamana kubwa isiyo na mfano wowote.

Leo hali ya hewa ni nzuri sana kwa sababu kuna jua kali na anga halina mawingu kabisa. Najisikia mwenye furaha lakini pia ninajoto kidogo mwilini mwangu. Kwa sababu ya joto hili nimemaamua kuvaa nguo nyepesi yani t-shirt na kaptula ili nijisikia vizuri. Mimi binafsi napenda sana hali ya hewa ya jua kuliko mvua kwa sababu inaniruhusu kutoka nje. Baada ya leo nataka kuenda matembezini na marafiki zangu au lamda kununua kinywaji baridi ili kupunguza joto mwilini.